Napenda napenda napenda napenda kucheza na watoto kwanza watoto watoto watoto watoto watoto watoto watoto najielewa elewa ee si mtoto mtoto mdogo sana unajuo mtoto mdogo sana aelewi kenye mnafanya lakini katoto kamiaka tatu hivi mbili ako kako sawa ju ako kanelewa mchezo ni nini lakini mtoto saa miezi hadi haelewi mchezo ni nini watoto wadogo napenda kucheza na wao sana juu ni furaha yaani inanipeanga furaha. Alafu mibado napenda watoto wadogo tu ivo bila hadi kucheza ama nini napenda watoto wadogo bure unaona saa hadi sijui nikipata wangu kwani tutakuwa tunashinda kucheza ama uradi itakuwanga gani walai lakini napenda hizo vako za watoi wadogo sana kwanza mi hadi unipate mwenye nachezanga na yeye sana ni katoto ka anti yangu. Anakuanga na katoto kako miaka tatu. Hako kanapenda mchezo sana sana unajua watoto na wao kenye wanapenda sana kwa maisha pia ni mchezo kwa ivo ukimwonyesha mchezo mtoto anakupenda zaidi sana. Kwa ivo kananipenda sana ju kanajua mi nikikuja tu kazi ni mchezo mchezo.

Eeh me hutumia teknolojia ya sauti sana, sindio, si hadi hii shughuli napiga bado ni teknolojia ya sauti watu waweze kusikia rada kenye unabanja unaona, na hiyo sauti ndo inauza vitu zangu. Unacheki juu nachukuwa videsa. Alafu natuma mneti nikisha tuma mneti watu wanaona enyewe. Nimepiga shughuli kwa hivo rada ni safi unacheki hiyo ndo tu design yenye iko manze kwa hivo ni kujituma tu siku zote kwa hivo natumia teknolojia ya sauti sana sana kwa mavidesa zangu na kwa kuongea kwa kushuguli kama hizo unaona kwa kushuguli kama hizo na pia kurekodi mangoma hivi unacheki pia mi ni msani kurekodi mangoma hivi pia natumia tu sauti ee natumia sauti teknolojia ya sauti ju ni mbaya.